Mara nyingi, wikendi mimi hupenda kupumzika na kufanya mambo ya kawaida yanayonipa utulivu. Baada ya wiki, yenye shughuli nyingi, napenda kuamka bila haraka, kunywa chai, na kahawa taratibu, na kupanga siku yangu pole pole. Wakati mwingine, nafanya usafi kidogo nyumbani, kama kufua na kupanga vitu. Ili nijisikie huru na nadhifu. Pia, hupenda kutumia muda na watu wa karibu, kama familia na marafiki. Tunaweza kuzugumza, kucheka na kula pamoja. Kama kuna nafasi naweza toka nje kidogo. Kutembea na kukaa mahali penye hewa safi. Ili kupumzisha akili, wikendi pia ni wakati mzuri wa kufanya vitu ninavyopenda, kama kusikiza muziki, kutazama filamu na kusoma.

Kwa kweli, napenda zaidi kutumia GPS kuliko ramani ya karatasi. Hasa, siku hizi, GPS inanisaidia kufika mahali kwa urahisi na haraka. Bila kuchanganyikiwa sana, inanionyesha njia fupi, inanipa maelekezo ya moja kwa moja, na pia hunionya kama kuna foleni na mabadiliko ya barabara. Hilo hunipa amani ya akili, hasa ninaposafiri mahali, nisipopajua vizuri. Hata hivyo, ramani ya kawaida bado ina nafasi yake. Wakati mwingine, napenda kuitumia ili kuelewa eneo kwa jumla, kuona miji na barabara zinazazunguka. Ramani hunisaidia kujua mwelekeo na kunipa picha pana ya safari. Kwa hiyo, ingawa ni nategemea GPS zaidi kwa safari za kila siku, napenda pia kuwa na uelewa wa ramani kwa msaada wa ziada.

Mimi ufanya marafiki wapya kwa njia lahisi na ya kawaida. Kwanza kabisa, huwa najitahidi kuwa mkalimu na mnyenyekevu, tabasamu, salamu na kuonyesha sima uweka mazingira mazuri ya mazungumzo. Mara nyingi, urafiki uanza tu kwa mazungumza madogo. Kama kuuliza mtu anendeleaje na kuzugumza kuhusu jambo la kawaida linalotuzunguka. Pia, hupenda kusikiliza zaidi kuliko kuzugumza sana. Ninapomsikiliza mtu na kuonyesha nia ya kuelewa mawazo yake Ujiona nadhaminiwa Hilo hujenga ukaribu pole pole kama tunamambo yanayotufurahisha na yanaofanana kama kazi masomo, michezo na burudani wa rahisi zaidi kuendeleza urafiki Ninajaribu pia kuwa mvumilivu Si kila mtu hua rafiki wa karibu mara moja urafiki mzuri uchukua muda kujengo kuwa mkweli kusaidiana na kuwasiliana mara kwa mara husaidia urafiki kukua.

Kawaida, ninaposherehekea siku yangu ya kuzaliwa, napenda iwe kwa njia rahisi na yenye amani, sihitaji sherehe kubwa sana ili nijisikie furaha. Mara nyingi, huwanza siku kwa kushukuru kwa uhai na kwa mwaka mwingine mpya wa maisha, hiyo hunipa moyo mzuri wa kuanza siku. Napenda kutumia muda na watu wa karibu kama familia na marafiki wachache. Tunaweza kukaa pamoja, kuzungumza, kucheka na kula chakula kizuri keki kidogo na chakula, ninachopenda hunitosha kabisa lililo muhimu kwangu si ukubwa wa sherehe, bali uwepo wa watu ninaowajili Wakati mwingine, hujipatia zawadi ndogo, kama kitabu, nguo, na kitu ninacho Jifanya nijisikie vizuri, pia hutafakari kuhusu mwaka uliopita mambo niliyofanikiwa, changamoto nilizopitia, na malengo mapya ya mwaka unaofuata.

Ndio, napenda sana kupiga chombo cha muziki, ingawa sifanyi hivyo kila siku. Muziki hunipa furaha na hunisaidia kupumzika akili. Ninapopiga chombo cha muziki, najisikia huru na ninasahau mawazo mengi ya siku. Hata nikicheza kwa urahisi tu, huniletea amani ya ndani. Napenda zaidi kupiga chombo cha kujifurahisha, siku ya shindano au shinikizo. Wakati mwingine, hucheza nyimbo ninazozijua tayari. Na wakati mwingine, hujaribu kujifunza kitu kipya. Hata kama sifanyi kikamilifu, mchakato wa kujifunza hunipa kuridhika.

Napenda kufanya mambo la raisi na ya kufurahisha nikiwa na marafiki zangu Mara nyingi, tunapenda kukaa pamoja tukizungumza, tukicheka na kushirikiana hadili za maisha mazungumzo mazuri unifanya nijisikie karibu nao zaidi na hujenga kihisia Pia, napenda kula na kupika pamoja na marafiki Tunaweza kupika chakula nyumbani na kutoka nje kula mahali tulivu kula pamoja uleta ukalibu na utengeneza kumbukubu nzuri Wakati mwingine, tunatazama filamu, tunaskiliza muziki, na tunacheza michezo ya kawaida kwa kujifurahisha. Kama kuna nafasi, napenda pia kutoka nje pamoja. Kama kutembea, kutembelea sahemu mpya na kushiriki shuguri za kijami. Ririro muhimu kwangu si shuguri yenyewe, pari ni mda tunaoutumia pamoja. Kuwa na marafiki unifanya nijisikie mwenye furaha saanda na kutulia.

Mimi napendelea suruali refu, nahisi suruali refu ni rahisi na inatoa uhuru wa kufanya shughuli nyingi bila wasiwasi inakua vizuri ikiwa kazini, safari na hata nikiwa nyumbani Pia inanilinda zaidi dhidi ya baridi na vumbi na inafanya nijisikie huru na kujiamini Napenda suruari refu kwa sababu zinaendana na mavazi mengi tofauti na inafaa kwa mazingira mengi Nikiwa nayo ni rahisi kubadilisha mtindo kulingana na mahali naenda.

Muda wangu bure napenda kutumia kwa njia rahisi ambazo hunifanya nijisikie vizuri na kupumzika. Mara nyingi, hujipatia nafasi ya kupumzika. Kama kukaa kimya nikitafakari, kusoma kitu kidogo na kusikiliza muziki. Hii unisaidia kuondoa mawazo ya kazi na shughuli nyingine na kunipa amani ya akili. Pia napenda kutumia muda wangu bure kwa kufanya mambo ya burudani kama kutazama filamu, kucheka na marafiki na kucheza michezo kidogo. Wakati mwingine, hupenda pia kuwa nje, kutembea na kutazama mandhari ya asili kwani hiyo, hunifanya nijisikie huru na kuchagamka. Mara nyingine, napenda kutumia muda bure kujifunza kitu kipya, kama kujaribu kitu kipya cha sanaa, kupika na kusoma habari na makala. Hii unifanya nijisikia kua na tija hata bila shinikizo.

Ndiyo, napenda kuiba hasa kwa kujifurahisha, sii lazima iwe mbeleya watu au kwa sauti kubwa sana. Wakati mwingine, naimba nikiwa pekee yangu nyumbani, nikifanya kazi ndogo ndogo na nikiwa na pumzika. Kuimba hunifanya nijisikie huru na huniondolea msongo wa mawazo. Napenda kuimba nyimbo zinazo ni fahamu vizuri, hasa zile zenye ujumbe mzuri na zinazo ni kumbusha kumbukumbu nzuri. Sauti haijalishi sana kwangu, la muhimu ni hisia. Kuimba hunisaidia kueleza furaha huzuni na shukrani kwa njia rahisi.

Naam, napenda kula kila wakati nina nafasi na uwezo wa kufanya hivi. Napiga kura kwa sababu ni njia ya kutoa sauti yangu na kushiriki katika maamuzi yanayoadhiri jamii yangu. Kila kula ni muhimu. Nataka mimi nionekana ndogo kwa sababu inaonyesha maoni na matarajio yangu kwa viongozi na sera zinazotawala maisha yetu. Kawaida ya kupiga kura, hupenda kujua habari vizuri kuhusu wagombea sera zao na matokea yanayowezo kutokea. Hii inasaidia kufanya uamuzi wa busara badala ya kupiga bila kufikiria. Kupiga kura kwangu si tu uwajibu bali pia ni haki na nafasi ya kuchangia katika maendeleo ya jamii.

Naam, napenda kutumia mfumo usalama wa vidole, hasa kwenye simu na vifaa vyangu vya kibinafsi kwa sababu vifaa hivi huhifadhi habari muhimu na binafsi. Mfumo wa vidole hunipa uhakika wa usalama zaidi kuliko neno siri rahisi, napenda kuwa na uhakika kwamba, Hakuna mtu anayeweza kufikia data yangu bila idhini yangu. Mfumo huu pia ni rahisi na haraka kutumia. Badala ya kuandika neno siri kila wakati. Ninaweza kufungua simu na kifaa changu kwa haraka na usalama. Hata kama mtu angejaribu kuingia bila ruhusa. Mfumo wa vidole humzuia. Na hilo hunipa amani ya akili.

Wakati umeme unapokatika, mimi hupanga mambo kwa utulivu badala ya kuchanganyikiwa. Kwanza, kuhakikisha ni nashika vitu muhimu. Kama taaza, tharura, kengele ndogo, na betri za simu na vifaa vingine. Hii hufanya nijisikie salama na kuwa na mwanga kindogo ikiwa ni usiku. Baada ya hapo, napenda kutumia muda huo kwa njia rahisi. Wakati mwingine, napenda kukaa na familia yangu na marafiki. Kuzugumza, kucheka na kushiriki hadithi. Ya kuondoa umeme na teknolojia na kuwasiriana kihisia. Mara nyingine, napenda kufanya shugulu zisizo tegemezi umeme. Kama kusoma kitabu, kufikiria mambo ya siku na kufanya mazoezi kidogo ya mwili. Napenda pia kutumia muda huo kufikiri na kutafakali. Kwani unalete utulivu na muda wa kujiandaa kwa siku inayofuata.

Wakati napenda kustarehe, napenda kufanya mambo rahisi yanayonifanya nijisikie utulivu na furaha. Kwanza, kupenda kukaa mahali tulivu, kama chumba changu kilicho tulivu na nje ni ya chini ya mti. Ambapo naweza kupumua kwa urahisii na kutulia akili na kufurahia pia kusikiliza muziki laini na filamu yenye hadidhi tulivu. Kwani, hunisaidia kusahau mawazo ya kazi na shughuli nyingine. Mara nyingine, napenda kutumia muda huo kusoma kitu ninachokipenda kama kitabu rahisi, hadithi na makala ya kujifunza kitu kipya. Hii hunifanya nisahau msongo wa mawazo na kujenga hisia nzuri ndani yangu. Wakati mingine, kustarehe kunamanisha kuwa pekee yangu kwa mda kidogo, kufikiri kuhusu siku iliyopita na ndoto zangu za badaye. Kwa watu wengine, kustarehe ni kuwa na marafiki na familia. Nikiona nafasi, napenda kucheka, kuzungomza na kufanya shughuli hizo ndogo za burudani pamoja nao. Kisha michezo rahisi na kutembea nje kwa hewa safi hunisaidia kustarehe.

Naam, naweza kusema mimi ni mtu wa ubunifu, ingawa ubunifu wangu hujitokeza kwa njia za kawaida na rahisi, sihitaji kufanya vitu vikubwa sana ili nijiskie mbunifu, wakati mwingine ubunifu wangu huonekana katika jinsi ninavyotatua matatizo, jinsi ninavyopanga mambo yangu, jinsi ninavyoongea na watu wengine, na penda kujaribu njia mpya za kufanya mambo hata yale ya kila siku kama vile naweza kujaribu kupika chakula kwa mtindo tofauti kupanga chumba kwa namna mpya na kufikiria mawazo mapya kazini na masomoni ubunifu kwangu ni uwezo wa kuona mambo kwa mtazamo tofauti na kutafuta njia bora na za kipekee Pia napenda kujieleza kupitia vitu vidogo kama miziki kuandika mawazo yangu na hata kuzungumza na watu kwa njia ya wazi na ya kipekee ubunifu hunifanya nijisikie hai na huru na hunisaidia kufurahia maisha zaidi.

La, siishi mahali nilipozaliwa, nilihamia sehemu nyingine kwa sababu ya kazi, masomo na pia natafuta maisha bora. Ingawa mahali nilipozaliwa ni la kumbukumbu nyingine na familia na marafiki, kuishi sehemu mpya kumenifundisha mambo mengi mapya. Kuishi mahali na nilipozaliwa kuna nipa nafasi ya kukutana na watu tofauti, kujifunza tamaduni mpya na kujitegemea zaidi. Wakati mwingine, ninakosa nyumbani, hasa watu wakalribu, lakini bado nina jaribu kudumisha mawasiliano nao.

Kila asubuhi ninapoamka, napenda kuanza kwa taratibu na kwa utulivu badala ya kushughulika haraka. Kwanza huamka na kuchukua muda kidogo kupumua na kujiandaa kiakili kwa siku mpya. Hii husaidia kuondoa usingizi ya usiku na kuanza siku kwa mtazamo mzuri. Baada ya hapo, mara nyingi hujipatia kinywaji kama chai na kahawa. Huku nikitafakari na kupanga mambo muhimu ya siku hiyo. Hiyo hunisaidia kuanza siku kwa amani na mpangilio. Baaada ya hapo hujitengenezea muda kidogo kwa usafi binafsi kama kuoga kupiga mswaki na kuvaa kama sina kazi ya shule napanga muda wa kwenda mapema ilinishughuliwe sana. Baada ya utaratibu huu wa asubuhi, Najisikia tayari Nikiwa na nguvu za kukabiliana na changamoto za siku.

Shughuli yangu ya kupendeza ni kusoma na kujifunza mambo mapya. Napenda kutumia muda wangu kusoma vitabu, makala na hata kuangalia video za elimu. Ambazo zinanifundisha kitu kipya. Kwa sababu napenda kuelewa dunia na kuona mambo kwa mtazamo tofauti. Hii shughuli hunifurahisha sana na hunisaidia kuendeleza akili. Pia napenda kupanya shughuli za ubunifu ama kuandika mawazo yangu, kupika kitu kipya na kupanga kitu kwa njia tofauti. Hii shughuli hufanya nipate kuridhika na furaha ndogo na mara nyingi huunda kumbukumbu mzuri pia. Mara nyingine napenda pia kutumia muda kuzungumza na watu, kushiriki mawazo na hadithi kwani hiyo hunipanua mtazamo wangu na kunifanya nijisikie karibu na wengine.

Ninajaribu kusaidia jamii yangu kwanjia ndogondogo lakini zenye maana. Kwanza kuanza kwa kuwa mtu mwema na mwenye yeshima kwa watu wanaonizunguka. Mambo madogo kama kusalimiana kusaidia mtu anaehitaji msaada wa haraka na kusikiliza mtu aliye na shida huleta tofauti kubwa katika jamii. Pia, kujitolea pale ninapoweza. Hii inaweza kuwa kushiriki katika shughuri za usafi wa mazingira, kuchangia kidogo kwa walio na mahitaji na kusaidia watoto na vijana kwa ushauri na moyo. Kama ninaujuzi furani, hujaribu kutumia kuwasaidia wengine. Kama kuelekeza, kufundisha na kushirikiana katika miradi yao ya pamoja. Pia, ujitahidi kuwa mfano mzuri, kuheshimu sheria, kulinda mazingira, na kuhimiza umoja na amani, na njia nyingine ya kusaidia jamii.

Napenda kutazama michezo mbali mbali, lakini hasa ili ambayo ina changanya mbinu, kasi ina mshangao. Kama vile, napenda mpira wa miguu, hasa mashindano makubwa ambapa timuzi onawayesha mbinu na umoja wapamoja. Napenda jinsi wachezaji wanavyo shirikiana, wanavyo panga, mashabulizi, napia jinsi mashabiki wanavyo shiriki kwa shaku. Hiu hudifanya nijisikia sehemu ya tukio, hata nikiwa nyumbani tu. Pia napenda basketball kwa sababu ni mchezo wenye kasi na unaitajia akili pamoja na nguvu Kuna mikakati ya mashambulizi, mabao ya halaka na kusharibu kuzuhia mpila na kuvutia sana napenda pia kuona wachezaaji wakishirikia na kikamilivu kwa hindi ilo ninaweshe umuhimu hatimu na mazoezi.

Naam, napenda kufuatiria matukio ya kimataifa, hasa yale yanayohusiana na siasa, maendeleo, ya sayansi, michezo na utamaduni. Kufuatilia matukio ya kimataifa hunisaidia kuelewa dunia kubwa zaidi. Kuona jinsi, nchi na jamii zinavyoshirikiana, na pia kunipanua mtazamo wangu kuhusu maswara mbarimbari. Mara nyingi, naanglria mbali na makala zinazotoa taarifa sahihi na za kina, si zi zile zinazojaza hofu tu. Napenda kujua matokeo ya mashindano ya kimataifa, mikutano ya si kisiasa na maendeleo ya kiteknolojia Kwani yote yanahusa maisha ya watu wengi na mara nyingi kubadirisha mwelekeo wa dunia Zaidi ya habari, napenda pia kufuatiria matukio ya tamaduni na michezo kama mashindano ya olimpiki, mashindan ya kimataifa ya mziki na maonyesha makubwa ya sanaa na hii hunipa fursa ya kujifunza kuhusu tamaduni tofauti na kuona tofauti za maisha na dunia.

Mimi hulea nywele zangu mara kwa mara, lakini si kila siku, kila wiki na kila baada ya wiki mbili, hufanya wangalizi mzuri, kulingana na hali ya nyewele zangu, na shughuli ninazofanya. Mara nyingi hulea nywele kwa kusafisha vizuri, kutumia sabuni na shampoo inayofaa, na kisha kuzika na kupanga ili ziwe safi, na zikiwa na mtindo mzuri.

Ninaanda ripoti za kazi kwa njia ya mpangilio na kwa utaratibu wa tahadhari. Kwanza, huchukua muda kuelewa kabisa kile ripoti inaposo kufunika. Nafanya mukhtasari ya mambo muhimu kama malengo, matokeo, changamoto na mapendekezo. Husaidia kuhakikisha ripoti inakuwa yenye mantiki na hiachwi kitu muhimu. Baada ya hapo, huandaa muundo wa ripoti. Utangulizi unaoeleza madhumini ya ripoti. Sehemu kuu zinazojadili matokeo na data, taitimisho na mapendekezo. Kwa kawaida, ninaweka vichwa vidogo na vichujio vidogo iliku rahisisha kusoma na kufuatilia habari. Pia, kuhakikisha kutumia lugha rahisi na yenye ufafanuzi Tata na mifano ninayoingiza kuonyesha uwazi kama kutumia jedwali, grafu na mifano rahisi kueleza matukio Baada ya kuandika lasimu ya kwanza, hurekebisha makosa ya kisarufi na maneno yasiyoeleweka na ukahakikisha kila kitu kiko wazi.

Chakula cha jadi ninachokipenda ni ugali na sukuma wiki, pamoja na samaki na nyama kidogo. Napenda chakula hiki kwa sababu ni rahisi, kinaridhisha na kina ladha nzuri inayojumuisha vitu vyote muhimu. Ugali ni stadi ya chakula cha asili na kikiwa pamoja na mboga safi, kinatoa mlo kamili na unaofanya nijisikie nikiwa na nguvu. Pia, napenda chakula cha jadi kinapikwa nyumbani kwa upendo na kwa njia ya asili. Si cha haraka, hii hunipa hisia ya familia na urafiki, hasa ninapokula pamoja na watu wa karibu. Wakati mwingine, napenda pia vitoweo na vitafuno vya kienyeji kama wali na nazi, maharagwe na vitumbua, kwani vinanifurahisha na kuleta ladha tofauti.

Kwa kawaida, ninalala takribani masaa saba hadi nane kila siku. Hii ni kiwango ni nacho. Lipa usingizi wa kutosha hili kuamka nikiwa na nguvu na akili safi. Kwa siku inayofuata. Siku hizi, chini ya saa nane kwa sababu usingizi mdogo uathiri mwili na akili. Napia, sikuuzi sana hadi zaidi ya kawaida kwa sababu hiyo inaweza kufanya nijisikie mzito na kupoteza muda wa siku. Kila siku, hujaribu kulala kwa wakati mmoja. Mara nyingi baada ya kufika kitandani kwa utulivu. Kabla ya kulala hupunguza shughuli zinazo nichosha akili kama kutumia simu na kuangalia televisheni hili usingizi uwe mzuri zaidi.

Naam, napenda kula popcorn. Ni chakula chepesi na cha kufraisha sana. Hasa, ninapotazama filamu na nikikaa tu kupumzika. Napenda jinsi ilivyo raisi kuandaa na arufu yake nzuri inapopikwa. Napendelea popcorn isio na mafuta mengi sana. Labda yenye chumvi kidogo na ladha laini. Wakati mwingine, napenda pia ile yenye ladha tamu lakini sii mara zote. Popcorn hunifanya nijisikie nimeburudika bila kushiba sana.

Naam, ninaifavi vitu vya zamani. Vitu hivi ni vinginevyo ya kibinafsi na vya kihisia na si lazima viwe vya pesa kubwa. Kama vile napenda kufadhi picha, nyaraka muhimu, zawani ndogo kutoka kwa watu wa karibu na kumbukumbu za matukio muhimu maishani. Napanga mahali sarama pa kufadhi vitu hivi. Kama sanduku lililo sarama, kabati na kifaa changu kilicho na usarama. Hii naakisha vinaenderea kuwa sarama na avipotei kwa urahisi vitu hivi pia hunisaidia kukumbuka kumbukumbu nzuli na wakati maarumu katika maisha yangu na mara nyingine hunipatia furaha kidogo nikibadirika nacho.

Naam napenda kuvaa vipuli lakini si kila siku, napenda vipuli vinavyonifaa na nirahisi kuvaa hasaa pale nilipoenda shule na mikutano ya rafiki. Mara nyingine napenda pia vipuli vyepesi vya rangi angavu pale joto liko na vipuli vya nguo nzito pale baridi. Kwa kweli si tu mtindo bali pia napenda nijisikea raha na huru ninapovaa. Pia kuvaa vipuli kunanifanya nijisikie nadhifu na kuonyesha heshima kidogo kwa watu wengine. Katika hafla na sherehe, napenda kuvaa vipuli vinavyofaa kwa tukio hilo.

Mimi napendelea simu za Android kwa sababu zina urahisi na zinaweza kubadilishwa kulingana na mahitaji yangu. Naweza kupakua apps nyingi, kubadilisha rangi za menu na pia kushughulikia kazi mbalimbali kwa urahisi. Pia napenda mfumo wa Android kwa sababu naweza kutumia simu kwa bei tofauti. Si lazima ninunue simu ghali sana. Hata hivyo, baadhi ya watu wanapendelea iPhone kwa sababu ni rahisi kutumia na ina mfumo thabiti. Lakini mimi binafsi napendo uhuru kidogo na kubadilisha vitu kwa hiyo android inanifaa zaidi.

Mimi napumzika kwa njia tofauti kulingana na siku na hali ya kazi. Kila mara napenda kupata muda kupumzika akili na mwili. Kama vile, mara nyingi napenda kusoma vitabu na magazeti. Hii inanisaidia kupumzika kiakili na pia kujifunza mambo mapya bila shinikizo Pia, napenda kusikiliza miziki na kuangalia video za burudani kwenye simu na kompyuta. Hasa pale nimeshugulika sana na kazi za shule. Mziki unanipeleka mbali na stresi na unanifanya nijisikie huru. Wakati mwingine endapenda pia kutembea njena kuenda pwani kuona mandhari na hewa safi kunaleta utulivu sana.

La, sina ndege wa kufuga nyumbani kwa sasa, lakini napenda ndege hasa wale wadogo kama parot na kanali, kwa sababu wanapendeza kuangalia na wanapiga kelele ndogo ndogo zinazofurahisha. Wale wenye rangi nzuri wananipa furaha kuona na mara nyingine wananifanya nifikiria uzuri wa asiri. Kama ningekuwa na nafasi, ningependa kufuga ndege nyumbani. Sio tu kwa sababu ni burudani. Mbali pia ni kujenga uhusiano kidogo na wanyama na kujifunza jinsi ya kuwalea. Pia ndege huleta hali ya utulivu nyumbani. Haswa ninapokuwa nimepumzika na nasoma kitu.

Rangi ninayopenda ni buluu ya anga kwa sababu inanifanya nijisikie amani na utulivu. Napenda kuona rangi hii kwenye anga, maji hata vitu vidogo vya kila siku Kwa sababu inanisaidia kupumzika na kuondoa stress. Pia, buluu ni rangi ambayo ni rahisi kuendanisha na rangi nyingine. Na mara nyingi napenda kuvaa vitu vidogo vya rangi hii na kutumia kwenye shule yangu ya kazi. Pia, rangi hii inanikumbusha mambo mazuri ya asili kama vile bahari na anga la jua linapochomoza na linapozama na hii inanikumbusha furaha ndogo ndogo za kila siku.

Harufu ninayoipenda sana ni harufu ya maua safi, hasa wakati wa asubuhi. Napenda harufu hii, kwa sababu inanifanya nijisikie amani na furaha, ina nikumbusha asili na siku nzuri. Pia, napenda harufu ya chai na kahawa mpya, hasa asubuhi na wakati wa kupumzika, kwani inanikumbusha muda wa kustarehe na hisia za raha. Harufu nyingine ninayopenda ni harufu ya mvua imeanguka kwenye udongo, hiyo ni ya kipekee inayonikumbusha asili na inafanya akiri yangu kupumzika.

Wakati mzuri wa mpira wa baseball ni pale mchezo unapoanza na wachezaji wote wako tayari kushirikiana. Hii mara nyingi inajulikana kama inini ya kwanza. Kila timu inaanza na nafasi zao na mchezo unasimama kidogo tu kuangalia kama kila kitu ki tayari. Kama ninavyoweza kujua mpira wa basebali unachezo kwa inizi na kila timu ina nafasi ya kuvua na kulinda. Ini niku nipale ambapo timu za nguvu zina wachezaji bora wanashiriki na mara nyingi ni wakati ambapo wachabiki wengi hupata sisimuko zaidi. Katika mechi kubwa wakati huu ni muhimu kwa sababu unaeza kuamua ni timu gani itakuwa na faida na inatulia zaidi.

Wakati wa likizo, napenda kujistawisha kwa njia rahisi na za furaha. Kwanza napumzika kwa kusoma vitabu na magazeti hiyo inanisaidia kupunguza stresi na kufurahia muda wa utulivu. Pia, napenda kusikiliza muziki na kuangalia video za burudani. Kwani inafanya akili yangu ipumzike na inanikumbusha furaha za kawaida. Mara nyingine, napenda kutembea nje na kuenda pwani pale kuna hewa safi na kutazama mandhari nzuri. Kwa hiyo inansidia kurudisha nguvu mwilini na akili. Pia napenda kutumia muda na marafiki na familia kucheka na kuzungumza. Kwani hii ni njia nzuri ya kupumzika ya kisaikalojia.

Timu bora ya mpira ya kilugubi ya marekani, wengi wa mara nyingi husema ni New Iran Patriotic, hasa historia ya Uyakani. Hii timu imejulikana sana kwa ushindi wake mara kwa mara kwenye Super Bowl, na inawachezanji mashuhuri kama Tony Brady ambaye aliwahikuwa quater back kwa timu kwa miaka mingi. Ushindi wao na mbinu za kocha wa Bill Belichick Umewafanya kuwa timu yenye heshima na ushindani mkumbwa kwenye ligi ya NFL.

Napenda kufanya mambo rahisi na ya kawaida sana nikiwa na familia yangu. Kwanza kabisa, napenda kukaa pamoja na kuzungumza kusimulia yaliyotokea siku hiyo na kucheka. Hii nasaidia kuimarisha uhusiano na kuelewana na zaidi. Pia, napenda kula chakula pamoja hasa wakati wa jioni na wikendi kwa sababu hapa ndipo tunapata muda kwa kuwa karibu bila haraka. Wakati mwingine, napenda kutembea pamoja kama kwenda kutembelea ndugu na sehemu tulivu kwa mapumziko. Pika kuangalia vipindi na mechi pamoja ni kitu kinachotufurahisha sana hasa tunaposhangilia timu moja.

Tukio muhimu sana katika maisha yangu ni wakati niligundua umuhimu wa kujifunza na kujiboresha kila siku. Hilo lilitokea baada ya kupitia changamoto fulani ambazo zilinifanya nione kuwa maisha haya tembei kwa mstari mmoja tu. Nilijifunza kuwa kukosea si mwisho, bali ni somu. Pia, tukio nyingine muhimu ni wakati nilipopata msaada na ushauri mzuri kutoka kwa mtu wa karibu, ambapo ulinipa nguvu ya kuendelea mbele Hata nilipokuwa nimekata tamaa. Tukio hilo lilinifundisha thamani ya familia marafiki na kushirikiana.

Mimi napenda aina ya filamu ambayo inachanganya burudani na somo kama vile, napenda filamu za kipolisi na uharifu kwa sababu zinakuwa na msisimko. Unajua kuwa kila jambo linawezekana na mara nyingi hufundisha mbinu za kuzingatia na kuwa makini. Pia napenda filamu za ujasusi, zinanifanya nifikirie, nisubiri matokeo na kila dakika inakuwa nimesimama kidogo kutokana na msisimko. Pia napenda filamu za familia na za rafiki. Hasa zinapokuwa na historia nzuri, furaha na changamoto zinazoshughulika maisha ya kila siku. Filamu hizi zinaweza kufanya nijisikie vizuri, kucheka na hata kuhusudia kuwa na muda na familia na marafiki.

Jambo muhimu sana la dini kwangu ni kuwa mtu mwema na kusaidia wengine, si tu kufuata kanuni na ibada, bali pia ni jinsi navyoshugulika na watu wengine kila siku. Napenda pia kuwa na amani ndani yangu kwa sababu imani hufundisha kuwa napaswa kuwa na moyo safi. Kushukuru kwa kila kitu na kustawisha urafiki na familia. Pia dini inanifundisha kushikamana na familia na jamii kusaidia wakiwa na shida na kuishi maisha yenye heshima na uwajibikaji.

Kwanza kabisa, napendelea kuwa makini na taarifa ninazo shiriki mtandaoni. Sio kila kitu cha maisha yangu na maelezo binafsi nayoweka kwenye mtandao ya kijamii. Kama vile, sijawai kushiriki namba za kadi yangu, namba za simu au mahali nilipo kwa kila mtu kuona. Pia, napenda kutumia neno siri thabiti na changamoto za usalama kwenye akaunti zangu zote. Hii inanisaidia kuzuia mtu, yeyote ajaribu kuingia bila ruhusa. Pia, napenda kuwa makini na mawasiliano na watu wasio najua mtadaoni. Siwezi kubovyo viungo au kupayuka faili kutoka kwa watu wa sio na julikana.

Nilipokuwa mtoto, nilipenda sana kucheza na malafiki zangu. Tulikuwa tunacheza michezo ya kawaida kama kukimbizana, kuruka kamba na kucheza mpira. Michezo hii ilinifanya nijisikie hulu na mwenye furaha, ilinifundisha kushirikiana na wengine. Pia, nilipenda kuchora na kuandika vitu vitogo. Hasa, wakati niko peke yangu na nikiwa nyumbani, hili lilinisaidia kunionesha mawazo yangu na kutumia ubunifu wangu. Wakati mwingine nilipenda kusikiriza hadithi kutoka kwa wazee. Kwa sababu zilikuwa za kufurahisha na pia zilifundisha maadili ya maisha.

Likizo yangu ya dnoto ni ili ya utulivu na furaha bila haraka. Napenda kuifikiria nikiwa mahali penye mazingira mazuri, labda karibu na bahari na milimani. Ambako kuona hewa, safi na kimya. Ningependa kuamka asubuhi bila, presha, nikitembea pole pole, nikitazama mandhari, nasiko isikiliza sauti za asili. Pia, napenda likizo ambayo niko na watu ninaowapenda. Kama familia na marafiki wakaribu, tunazungumza kucheka na kushiriki chakula pamoja Hakungekuwa na simu nyingi wa ala mawazo ya kazi ni muda wakupumzika akili na mwili.

Katika kazi yangu, ningependa kukua hatua kwa hatua na kuwa bora zaidi kila siku. Lengo langu siyo tu kupata cheo. Bali pia kuwana ujuzi wa kutosha na kuaminika katika kile ninachofanya. Nataka kufika mahali ambapo ninaweza kufanya kazi yangu. Kwa uhakika, bila shinikizo kubwa, na kuona matokeo mazuri ya juhudi zangu. Pia, ningependa kusaidia wengine kupitia kazi zangu. Iwe ni kuwashauri, kuwafundisha, au kushirikiana nao kutatua matatizo. Mwishowe, ninatamani kufikia hatua ambayo kazi yangu inanipa maisha mazuri, amani ya akili na heshima, huku nikiendelea kujifunza na kujiboresha kila wakati.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya kuku. Napenda nyama hii kwa sababu nilaini, inalatha nzuri na inaweza kupikwa kwa njia nyingi to fauti. Kama kukaangwa, kuchemshwa na kuchomwa. Pia, hunifanya nijisikie nimeshiba lakini sii moto mzito sana. Lakini pia napenda nyama ya ngombe. Lakini sii sana kama ya kuku. Hasa ikiwa imepikwa vizuri na inaviungo vya kutosha. Inanipa nguvu na inanirudisha kumbukumbu za kula pamoja na familia na marafiki.

Mazingira ya kazi ni yale yanayo fanya mtu ajisikie huru amani na kuweza kufanya kazi kwa kufanizi. Kwanza ni muhimu kuwa na maandalizi ya kazi safi na yanayo pendeza. Kama meza nzuri, viti vinavyofaa na mwanga wakotosha. Pia ushirikiano na wenzako una changia sana. Ikiwa kila mtu ana shirikiana kusaidiana na kuheshimiana kazi inakuwa raisi na inafanjika kwa furaha. Pia uhusiano mzuri na msimamizi ya ukocha ni muhimu. Kwa sababu msaada na muongozo unafanya kila mtu ajisikie huru kuuliza maswali na kufanya maamuzi.

Wakati ninafuraha, napenda kushiliki furaha hiyo na watu wangu wa karibu kuma familia na marafiki. Hii naweza kuwa kwa kucheka pamoja, kuzungumza na hata kucheza michezo kidogo. Pia, napenda kusikiliza muziki na kuangalia video za burudani. Kwani, muziki unaniweka kwenye hali nzuri zaidi na unafanya furaha kuwa kubwa. Pia, napenda kutemea na kuenda nje, kuwena mandhali nzuri na kuenda sahemu za kuvutia. Kwani, hiyo inareta furaha ya kipeke. Pia napenda kufanya jamurote ndogo na donifanya nijisikie hudu kama kula kitafunuwa kipia na kushiriki ya divi nzuli.

Kama nikikosa kitu kazini, kwanza napenda kubaki kuwa mtulivu na kutazama tatizo kwa makini. Si vyema kulalamika na kuhisi ya aibu sana. Bali ni muhimu kuelewa kilichotokea na kwa nini kilitokea. Baada ya hapo napenda kuzugumza na mwanjiri na mwenzangu. Ili kuelewa maoni yao na kupata suluhisho sahihi. Hili linsaidia kuepuka kurudia kosa lile lile. Pia napenda kubadilisha mbinu zangu za kazi. Na kutumia mbinu ingine tatizo likitokea tena. Kama vile kama kosa ni kwa sababu ya kutoelewa maagizo vizuri Napenda kuuliza maswali mapema ili kuwa na uhakika.

Kila jioni kabla ya kulala, napenda kupumzika na kujiandaa kwa usingizi. Kwanza, mara nyingi nashugulikia vitu vidogo vya kazi na shule. Kama kupanga kazi ya kesho, na kuangalia kama nimekamilisha majukumu yangu. Baada ya hapo, napenda kusoma kidogo, labda kitabu ja burudani na habali. Ili akili yangu ipumzike pole pole. Pia, mara nyingi napenda kuzungumza na familia na marafiki. Tukishilikiana hadithi za siku hiyo na kucheka kidogo. Hii na nisaidia kuondoa mawazo mabaya na kuingia usingizini nikiwa mtulivu Kabla ya kulala, pia napenda kusafisha uso na kuandaa mavazi ya kesho Jambo ndogo lakini linanifanya nijisikie nimeshugulika na kila kitu.

Baada ya siku ndefu, napenda kwanza kutulia na kupumzika akili. Mara nyingi, nakaa sehemu tulivu nikitazama vitu vinavyo nifanya nijisikie mtulivu kama mandhari ya asili na video za burudani. Hii inanisaidia kuondoa stresi ilio kusanyika siku mzima. Pia, napenda kusikilize muziki na kupaa kuwa sauti zinazo nipumzisha. Kwa sababu mziki unafanya akili yangu ipumzike na kunifanya nisahau uchovu kidogo. Pia napenda kusoma kitu kidogo labda kitabu cha burudani na habari ili akili yangu ibadilike kidogo kutoka kazi na shule Wakati mwingine napenda kutembea kidogo na kufanya mazoezi madogo hata kama ni muda mfupi tu kwani mwili pia unahitaji kurudisha nguvu na mwisho napenda kuzungumza na familia na marafiki kucheka kidogo na kushirikiana kwani hii inaleta furaha na kurudisha moyo.

Naam, napenda hesabu lakini kwa kiasi, napenda hesabu pale inapokuwa rahisi kueleweka na ina matumizi katika maisha ya kila siku kama kuhesabu pesa, kupanga muda na kutatua tatizo fulani inanifanya nitumie akili na kufikiria kwa makini lakini hesabu ikiwa ngumu sana bila maelezo mazuri inaweza kunichosha akili kidogo Hata hivyo, napenda jinsi hesabu inavyofundisha mtu kufikiri kwa mpangilio na uvumilifu napenda hesabu kwa sababu inasaidia kufikiri vizuri ingawa sipendi ile ngumu kupita kiasi.

Naam, nimewahi kulima. Nilipata nafsi ya kulima wakati nilipokuwa mdogo. Tulipanda mimea rahisi kama mahindi viazi na mboga za majani. Kulima kunanifundisha uvumilivu na jinsi ya kushughulika na changamoto. Kama vile, itahitaji maji, jua na muda ili mimea ikue vizuri. Pia, kulima kunaleta furaha na utulivu. Kuona kitu ninachokipanda kikitoa na kukua kunanifanya nijisikia kuwe na mafanikio na kuridhika. Pia nanifundisha kushirikiana na familia kwani mara nyingi tunashirikiana katika za kazi za shamba na kila mtu ana jukumu lake kulima sio tu kazi bali ni mfumo wa kujifunza furaha na mshikamano wa familia na ninapenda kweli pale nilipokua na fursa ya kufanya hivyo.

Mji wangu wa kuzaliwa ni mji mdogo wenye historia na maisha ya kawida ya watu, lakini kila kona yake ina hadithi ndogo. Nilipokuwa mtoto, nilipenda kutembea sokoni ambapo walaji walikuwa kinunua bidhaa mbalimbali, kuzungumza na kushilikiana. Hapa ndipo nilijifunza kuhusu maisha ya kila siku, jinsi watu wanavyo pambana na umuhimu wa mshikamano wa jamii. Kuna hadithi moja zamani inayo, pendwa sana na waze wa mji wetu. Kuna mto mdogo uliyokuwa ukireta maji kwa shamba na nyumba, na kila msimu, watu walikusanyika kuosha kuchota maji, na kubadilishana habari. Mto huo ulikuwa kitovu cha jamii, sio tu kwa maji, bali kwa urafiki na furaha. Pia, nilipenda shule ya zamani, iliokuwa karibu na mji, ambako watu walikuwa wakikusanyika, kucheka na kujifunza. Hapo ndipo nilipojifunza maadili ya msingi na jinsi ya kushirikiana na wengine. Nji wangu wa kuzaliwa ni mahali panapo jumuisha historia maisha kila siku na mshikamano wa jamii na hadithi yake ndogo ndogo zina nifanya nijisike nyumbani na kuenzi tamaduni za asili.

Ninapojiandaa kwa mkutano kwanza napenda kujua lengo la mkutano naangalia ni mada gani zinazojadiliwa na ili nijitayarishe mapema. Baada ya hapo napitia maelezo na nyaraka muhimu kama kumbukumbu na taarifa fupi ili nisiingie mkutanoni nikiwa sijui chochote. Pia napenda kuandika mambo muhimu nayotaka kuchangia na maswali ninayotaka kuuliza. Hii inanisaidia nisiwe na wasiwasi na nijisikie tayari. Kabla ya kuondoka nahakikisha nimefika mapema, nimevaa nadhifu na simu yangu iko tayari na kimya.

Napendelea upepo wakawaida kuliko AC Napenda upepo kwa sababu na hisi wa asili zaidi na unanifanya nijisikie huru. Upepo hasa wajioni na asubuhi una niletea utulivu na usingizi mzuri bila baridi kali sana. Lakini pia, kuna wakati AC inakua muhimu. Hasa joto likiwa kali sana na nikiwa kwenye ofisi na chumba kisi chona hewa ya kutosha. AC husaidia kupunguza joto haraka na kufanya mtuaweze kufanya kazi vizuri. Upepo ni wakwanza moyoni kwa ajili ya utulivu lakini AC nayoni msaada mzuri pale joto linapo zidi.

Timu ninayopenda ya mpira wa miguu ni ile inayocheza kwa umoja na moyo wa kupambana zaidi na ya majina makubwa tu kama vile Manchester City. Napenda timu inayopiga pasi vizuri inajituma hakika na dakika ya mwisho na inayaheshimu mashabiki wake wote kama Manchester City. Kitu kinachonivutia zaidi ni nidhamu ya wachezaji na mshikamano wa uwanjani. Ukiona wanasaidia na wanapambana hadi mwisho Hata wakifungwa hiyo inanifanya nijisikie fahali Kuwashabiki wao Pia napenda kuwona timu yangu inawapa nafasi vijana na kuwasha kipaji kipya.

Naam naweza kuishi siku moja bila teknolojia ingawa haitakua rahisi sana Mwanzoni nigehisi kama kuna kitu kinakosekana hasa simu kwa sababu nimeizoea sana katika maisha ya kila siku Lakini baada ya mda kidogo nigejifunza kufurahia mambo ya kawaida siku hiyo nigetumia muda kuongea ana kwa ana na watu kusoma vijitabu kutembea nje na kufanya kazi za nyumbani taratibu bila haraka Pia ningepata nafasi ya kutafakari na kupumzisha akili jambo ambalo mara nyingi teknolojia hutunyima bila sisi kujua.

Kwa maoni yangu, sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni uaminifu na kusikiliza watu wake. Kiongozi anapasa kuwa mkweli, ili watu wamwamini na wajisikie salama kufwata mwelekeo wake. Kusikiliza mawazo na maoni ya wengine ni muhimu. Kwa sababu kunasaidia kufanya maamuzi bora na kuwakufanya watu wajisikie kuthaminiwa. Pia, kiongozi mzuri anahitaji uwajibikaji. Kama vile, hawezi kuambia watu wafanye njambo fulani wakati yete hafanyi. Kuonyesha bidii, heshima na nidhamu kuna watia moyo wengine kufanya kazi kwa juhudi Kiongozi mzuri pia napasa kuwa na huruma na subira kuelewa changamato za watu wake na kuwasaidia pale anapohitaji msaada kujenga mshikamano na kufanya kikundi kifanye kazi kwa amani na mfafanikio.

Naam, napenda kutoa sadaka na pia mchango pale inapowezekana. Sio lazima iwe pesa nyingi, wakati mwingine ni kusaidia mtu kwa chakula, muda na hata ushauri nzuri. Ninaamini kutoa kuna saidia kujenga moyo wa huluma na mshikamano katika jamii. Pia, kutoa hunifanya nijisikie vizuri moyoni. Kwa sababu, najua nimesaidia mtu kwa njia moja au nyingine. Hata mchango mdogo unaweza kuwa na maana kubwa kwa mtu anaye hitaji. Napenda kutoa kwa sababu kutoa ni njia ya kuonyesha upendo, shukrani na kujali wengine.

Hali ya hewa ninaipenda ni ile ya joto kidogo, si kali sana na si yenye upepo wa kawaida, napenda pale kunajua kidogo, lakini siyo joto kali ninafanya unyeti na usije ukasumbuka kufanya lolote. Upepo mdogo unasababisha hewa kuwa safi inafanya mtu ajiskie huru Pia, napenda hali ya mvua yenye nyepesi inanifanya nijisikie mtulivu, nisome na nikae nyumbani nikiwa na kahawa na chai na kuangalia mvua ikinyesha taratibu Napenda hali ya hewa yenye joto la wastani na upepo na mvua nyepesi Kwa sababu hiyo inanifanya nifurahi na nijiskie vizuri.

Napenda kuasiliina na watu wanakwaana na kuzungumza kwa mazungumzo ya kawaida. Ikiwa uso kwa uso, ni rahisi kuelewa hisia za mtu, sauti yake na lugha ya mwili. Jambo linalonisaidia, katika mawasiliano kuwa ya kweli na ya wazi. Pia, napenda kusikiliza zaidi kabla ya kujibu, hili nielewe mtu anachomaanisha. Lakini pia, simu na ujumbe ni njia nzuri, hasa pale umbali unapotutenganisha. Napenda ujumbe mfupi na wa heshima usio na maneno mengi sana. Napendelea mawasiliano yenye heshima uwazi na kusikilizana. Iwe ni ya ana kwa ana au kwa njia ya simu.

Naam, napenda kufanya kazi nyumbani, lakini kwa mipaka fulani. Kufanya kazi nyumbani kunanipa utulivu na kunaniwezesha kupanga muda wangu vizuri bila kelele nyingi. Napenda hasa pale ninapoweza kuzingatia kazi bila kukatiza mara kwa mara. Hata hivyo, kuna wakati kazi za nyumbani zinaweza kuchosha na kufanya mtu ajisikie mpweke. Ndio maana napenda kubadilisha mazingira mara kwa mara, labda kufanya kazi ofisini na kukutana na wenzangu. Kwa kifupi napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu ya utulivu, lakini pia naona umuhimu wa kuwa na watu na kubadilisha mazingira.

Mimi napata habali kutoka sehemu mbalimbali. Kwanza napenda kusoma magazeti na tovuti za habali. Kwani zinatoa habali lasmi na zenye muktasali. Pia napenda kusikiliza ledio. Hasa pale watu wanapopasha habali kwa alaka na kwa maneno laisi kuelewa. Pia napenda kupata habali kutoka kwa marafiki na familia. Hasa pale wanapo sha iliki mambo mapya yanapotokea kalibu nasi. Na mara nyingine napenda kuangalia televisheni na video mtandaoni kwa habali zinazofundisha na za burudani.

Kwanza kabisa ilikuongeza uzalishaji wangu, napenda kupanga ratiba ya kazi zangu. Hii na pia ni kuandika majukumu ya siku, na wiki, na kupanga kipaumbele cha kile cha muhimu zaidi. Hii inasaidia kwenda ni kitu gani cha kwanza kufanya, ili kazi isizidi kwa kwanza. Pia, napenda kuzitenga kazi kubwa kuwa sehemu ndogo ndogo. Rara ya kwanza kazi kubwa kwa ghafla, kugawa hatua nao kunanifanya nifanye kazi bila kuchoka, na nikiwa ndo furaha ya kuwa na maendeleo kidogo kidogo Pia, napenda kuchukua mapumziko madogo wakati wa kazi, kwa subabu akili na mwili unahitaji kupumzika kidogo, ili kurudisha nguvu. Napenda pia kuzingatia mazingira mazuri ya kazi, kama meza safi, mwanga wa kutosha na kuto, kutatizo mara kwa mara.

Kazi na masomo yangu nisehemu muhimu sana ya maisha yangu kwa sababu hunifundisha nidhamu, uvumirivu na jinsi ya kufikiri vizuli. Kila siku napanga muda wangu vizuri ili kujifunza na kufanya kazi kwa bidii bila kuchelewa na kusita. Napenda kuandaa kila jambo ninarojifunza linanisaidia kuelewa dunia vizuli zaidi na kunipa ujuzi wa kufanya maamuzi. Pia napenda kushirikiana na wezangu na walimu kwasababu maelezo yao hufanya masomo na kazi kuwa lahisi kuerewa, mara nyingine. Masomo na kazi ufanya nijisikie changamoto kidogo, lakini hiyo ni nzuri kwa sababu inanikumbusha kushugulika na matatizo kwa subila.

Mimi napenda kutumia kompyuta zaidi kwa sababu inasaidia sana katika masomo na kazi. Kama vile napenda kutumia kompyuta kuchunguza abali, kuandika lipoti na mazoezi na kutengeneza kazi za shule na kazi za ofisi. Pia, kompyuta inasaidia kufanya mawasiriano. Kama vile kutuma barua pepe, kuzungumza na wenzangu na familia, na kushiriki taarifa muhimu. Pia, napenda kutumia kompyuta kwa buludani kama kuangalia video, kusikiliza muziki na kucheza michezo midogo. Asa pare napoitaji kupumzika baada ya kazi na masomo kompyuta pia inanisaidia kujifunza kitu kipya mtadaoni kama masomo, binu za kompyuta na ruga mpya.

Naamu, nimepata hafusea kusafili mahali pazuri na pale nilipoenda zaidi nipale pwani na kisewa kilikuwa tulibu. Nilipenda sana kwa na maji safi, rangi ya samawati ya bahali na jua nilapochomoza na nilapozama. Hali hiyo ili nifanya mtu, nijijisikie hulu na amani, pali na kelele na halaka za mjini. Pia, pale nilipokuwa, nilifula kutembea pwani, kukusanya mawe na mchanga na kuangalia wanyama wabahalini kama samaki na ndege. Hili nifundisha kwa mazingira ya ziri ni ya zamani na kuna nifanya niweke ya shima kwa mazingira.

Mwandishi wa vitabu ninayependa ni yule anayeandika hadithi zinazofundisha kitu na pia burudani. Tapenda waandishi kama chinua achebe na ngugi wa thiongo. kWa sababu wanashugulikia maisha ya kawaida ya watu, historia na changamoto za jamii, lakini kwa lugha inayopendeza na yenye maana. Pia, napenda waandishi wa vitabu vya burudani na msisimko kama waandishi wadiwaza kisasa na hadithi za uchunguzi. Waandishi hawa hufanya nisome bila kuchoka na kila ukurasa unanifanya nitakejua kinachofuata.

Filamu ninayoipenda zaidi ni ile inayoguza maisha ya kawida ya binadamu na kuwacha ujumbe mzuri. Napenda sana filamu yenye hadithi ya mtu anayepitia changamoto, anakata tamaa kidogo, lakini baadaye anajifunza kusimama tu na kufanikiwa. Filamu za aina hii hunifanya nijisikia nimeguzwa moyoni na kunikumbusha kuwa maisha haiko sawa kila siku. Lakini badu kuna matumaini. Pia napenda filamu yenye uigizaji mzuri na mafunzo ya maisha. Si lazima iwe nami Pagano mengi na makelele Filamu ambayo inanifanya nifikirie hata baada ya kuishi ndiyo ninayopenda zaidi.

Wakati wa balidi kali, napenda kwanza kujipanga vizuri kwa kuvaa nguo moto kama koti, skafu, gravu na socks nzitu. Hii nasaidia mwiri wangu sikose joto na kuzuhia kupatwa na homa na balidi. Pia napenda kuzunguka dani ya nyumba, tachumache nye joto, badala ya kwa nanje, hasa, iki wifi. Napenda pia kuchukua vinywaji moto, kama chai na kahawa. Ili kuongeza joto mwilini na kunifanya nijisikia wizuri. Wakati mwingine, napenda kutumia balidi kama fulsa ya kusoma kitabu, kuangalia firamu na kufanya kitu cha kutuliza akili.